Kazi ya ukulima naidhamini sana kwa sababu. Kazi ya ukulima inatupa mazao mazuri na inatupa chakula cha kukula na juu ya hayo bado unaweza uza hizo chakula na ukapata pesa. Kwa hivyo kazi ya ukulima ni kazi ya maana sana katika huku Afrika kwetu.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio, kawaida nikipenda Tukio fulani, kama msanii fulani anakuja kuweka show yake, naenda tamasha au mechi ya mchezo, ninaingia mtandaoni, nitaangalia tikiti zilizopo, kisha ninunuwe, haraka kabla hazijaisha.

Jambo la kwanza ni kusahihisha kazi. Nikiweka maoni io mapendekezo huwa ni kwa kujenga siku bomoa. Jambo la pili ni kuwasiliana kwa uwazi. Unawasiliana na watu ambao wako kwa timu kwa uwazi, hakuna kuficha maneno. Jambo la tatu ni kusaidiana. Tunasaidiana katika timu.

Natumia wifi kwa sababu katika hiki kiwango chetu cha nchi, wifi imekua kwa bei nafuu tunaipata kwa bei nafuu kwa hivo naona heri kueka wifi kuliko data ya simu kwa sababu data ya simu unatumia pesa mingi kuliko wifi.

Kwangu sana sana napendelea kuandika kwa sababu katika kuandika. Unaweza pata kukumbuka kwa haraka kwa sababu utapata mahali kwa kuangalia. Kuna mahali utangalia lakini mimi kusoma siwezi shika haraka, siwezi shika kwa akili haraka lakini kuandika ndakumbuka.

Naam, naam, napenda mvua kwa sana. Mvua ni muhimu sana katika hichi kiwango chetu cha Afrika kwa sababu wengi wetu tunategemea ukulima. Na kwa hivyo, mvua inaponyesha katika mashambani mwetu inawezesha mimea tuliyo ipanda kumea na kuwa na afya njema.

Mimi nimesomea kuhusu teknolojia ya ujenzi Nimepewa zawadi ya kuwa mjenzi bora Mimi nimesomea katika shule ya Kiambu Institute of science and Technology ilipo Kenya.

Mimi ni mtu wa kuweka masaa, mimi sii mtu wakuchelewa, napenda kuweka masaa kwa sababu huku kwetu Afrika tunaamini masaa ni pesa, kwa hivo ukipoteza masaa unapoteza pesa, unapoteza hela, unaona, unanipata, kwa hivo masaa ni muhimu kwangu.

Naam, napenda kwenda pwani sana, kwani pwani ni mji mzuri sana pwani, pale kuna hewa safi sana, alafu mandhari ya pale ni mandhari safi sana na inapendeza sana na maji ya maji ya uko beach.

Mara kwa mara najipata nasikiliza bongo, bongo music, bongo music huwa inanifurahisha sana sababu ni muziki poa sana, imetungwa vizuri sana. Za mapenzi, kuna watu kama akina Alikiba, akina Diamond, yeah wanaimba vizuri sana.

Mimi kwa vile tumelelewa kwa maisha yetu ambayo ni ngumu kidogo, Kwa hivo inanipata mimi hakuna wakati hakuna siku siezi fanya kazi vizuri kabisa. Mimi ni mtu naweza fanya kazi vizuri masaa yoyote Ikipatikana kazi tunaifanya vizuri kabisa.

Mimi si mtu napenda mchezo sana lakini ikifika ni ni mchezo wakadanda timu ya Manchester United inanifurahishanga kwa sababu nimeisikia na marafiki zangu wengi wakisemea na pia nimeonaona kidogo.

Sana napena kucheza na watoto kwa sababu naonanga watoto ni watu wazuri sana, ni watu ambao hawana makosa hii dunia, na ni watu ambao wanaeza wakatunzwa vizuri watakua watu wa maana kwa miaka inayo kuja na ndiyo viongozi wakesho.

Kusema kweli mimi napenda kupiga picha sana kwa sababu nazipatanga picha ikiwa kitu mzuri ya kuangalia miaka ya baadae. Picha inakuekea historia. Picha imekubebea historia ya maisha yako. Kwa hiyo maana napenda kupiga picha mara kwa mara.

Haa hapa napo ni ukweli. Muandishi ambaye napenda wa vitabu ni muandishi moja anaitwa wala bin wala. Wala bin wala aliyekuwa ameandika kiswahili mufti kutoka nikiwa darasa la kwanza mpaka darasa la nane. Ule ni muandishi hodari wa vitabu.

Kama nilivyo sema napenda majira ya kiangazi kwa sababu katika majira ya kiangazi Hakuna baridi sana kwa hivyo na bado jua inasaidianga mimea Kuna mimea lazima ipate jua ndo imee.

Napenda kuwa mahali pasafi, mahali kuna watu wanafurahi lakini wasikue wanakunywa pombe lakini wakuwe wanafurahi tu ili wafurahi lakini si kwa sababu wanatumia kitu inayo wafanya wafurahi lakini wanafurahi kwa vile wako.

Kweli napenda kutumia video katika mawasiliano kwa sababu naonelea video katika mawasiliano inaleta ile hali ya kujuliana na mtu na kuelewana vizuri katika matamshi na unapoambia mtu kitu anakupata vizuri kabisa.

Maziwa ni mzuri sana, mimi napenda kukunywa maziwa, kwanza nyumbani tukona ngombe ambazo tumeweka za maziwa, na kitu moja na maziwa inasaidianga mtu kupata usingizi haraka. Ukitaka kulala, usitumie madawa, ilhali unaezatumia maziwa na ukapata usingizi kwa haraka sana.

Sijawai kusafiri kwa ndege nazionanga tu angani zikipita, lakini hilo ni jambo moja liko kwa kili yangu kwamba, siku moja lazima nitapanda ndege na lazima nitabebwa na ndege juu angani, hata mimi nisikie vizuri, hilo ni jambo liko kwa kichwa yangu.

Ningependa kuwa na uwezo wa hela mingi sana, ambapo nitaweza kuwasaidia wale watu wengine. Si kwa ajili yangu pekee, ni kwa ajili ya watu wengine wenye tuko na wao hii dunia. Naeza taka nitoe watu katika umaskini, niwaeke katika hali ya kupata mali. Nitoe watu kwa shida niwaeke kwa utajiri.

Katika sanaa napenda michezo ya kuruka kamba Kifakamba kamba aina za michezo ya kuruka kamba Iyo michezo inanifraishanga sana kwa sababu inasaidia muili bado ni zoezi ya muili bado.

Kumbukumbu za shule nina mingi sana Nakumbuka nilipo kuwa nikikosa kumaliza kazi ambayo mwalimu amenipea nifanyie nyumbani na vita niliyopatana nayo hii sikuingine usitake kujua ni vita iliyoje, ni vita ingine, vita mbaya sana.

Nimewahi toka nyumbani, nikatafuta unga, wa ugali, nikiwa kijana mdogo, nikaenda nikapelekea nyanya ambaye nilimuona mkongwe mahali maskini, nikaendaga nikampea apate za chakula, angalau apate kitu ya kukula, na nikamuachia tu hela kidogo nilikuwa nazo.

Jamii yangu na wasaidia ingawapo ni kipata hela nakuja na nawaongeza pia wao wajisaidie kununua chakula ama kuendeleza na kitu ambayo itarudisha hela zingine mingi na kuendeleza uchumi.

Ndiyo, nina hifathi kitu cha thamani. Kitu cha thamani embato nina hifathi ni kuamba mimi, mimi nikisema apana ni apana na nikisema ndiyo ni ndiyo. Nikikata kitu nimekata na nikikubali nimekubali. Kwa hivo nilikataanga pombe na nilikata.

Napenda kutazama mapambano ya ngumi, pia napenda kutazama kadanda, kadanda inanifraishanga sana kwa sababu pia ni mchezo ambao unasaidia mtu mwili wake kuwa katika mahali ya mazoezi.

Madukani napenda kuenda mwisho wa mwezi kwa sababu hapo ndipo mara mingi tunakuanga tumepata pesa zetu za kulipwa Ndiyo wakati mzuri wa kuenda kununua vitu ambavyo unahitaji kuendeleza katika mwezi ujao Sante.

Kusema ukweli rangi ya samawati ni rangi ambayo naipenda sana. Hata ukiangalia hata bingu zetu jamani ni za rangi wa samawati. Hata vitu zangu, kiti yangu ya nyumba ni ya katika, iko katika rangi ya samawati, kitanda yangu, imo katika rangi ya samawati.

Kwanza ni uwaziwazi wa maelezo, pili ni mawasiliano ya haraka na sahihi, tatu kusikiliza na kuelewana, ya nne kuimarisha mahusiano kazini, na pia kuepuka sitofahamu zinazo tokea ya ndiyo hayo.

Uzoefu wangu wa kushangaza ulikuwa nilipokuwa safarini, mlimani, nilishuhudia jua likichomoza, juu ya mlima na upepo, mwanana ukivuma, nilihisi furaha na mshangao mkubwa. Hakika ilikuwa picha ya ajabu, ambayo sijawahi kuiona na ilinifurahisha sana.

Ndio napenda kucheza ngoma na napenda pia kukatika. Napenda ngoma za bongo hivi za Tanzania na pia bongo za Kenya. Bongo za Kenya tuko na waimbaji wa Kenya pia marufuku na wa Tanzania marufuku kama diamondi.

Kwa kutambua pale ninapoweza kuboresha, kama kuna ujuzi fulani ambao siyo mzuri kwangu, ua najitahidi kujifunza kupitia mafunzo, kushauriana na wenzangu au kujaribu mbinu mpya. Pia nakubaliana na maoni ya wengine na kuwatumia kama njia ya kukua na kuboresha utendaji wangu kazini.

Kusema kweli maktabani ni mahali pazuri sana kwa sababu tunapata elimu na unapata kujua mengi usio kuwa unayajua na unapata pia unaweza kupata vitabu mengi usizo zipata. Na mimi naenda makitabani mara moja kwa muwezi.

Katika mwaka unakua mzuri sana lakini mwezi wa disemba ni mwezi ambao unapenda zaidi kwa sababu ule mwezi una sherehe mingi sana. Sherehe za kuchinja, za kuchoma nyama na kusherehekea na watu wa familia na jamii pamoja.

Napenda kuogelea sana kwa sababu kuogelea ni mazoezi ya mwili na pia ile hali ya kuwa katika maji ni hali inayofurahisha mwili sana na akili na inatoa akili katika uchovu, hali ya uchovu na inakuweka katika hali ya kutulia na kufurahia.

Napenda sana kucheza chombo cha mziki ambacho kinaituwa gita sana sana tukiwa na marafiki zangu, tukiwa tumetuliwa na inanisaidia kuachilia mawazo yangu na kufurahia mziki sana Inanifraishanga sana tukicheza na marafiki gita.

Tukio muhimu kwa maisha yangu ni tukio ambalo niliweza kumjua bwana Yesu, ambaye mpaka wa leo ndiye ameniwezesha kufika mahali hapa nilipo, ameniwezesha kujuana na Yesu kumeniwezesha kuwachana na vitu mingi sana za kiutoto na kukua kiakili, imenimeesha kiakili.

Mazoezi yangu mingi sana naifanyanga asubuhi Lakini pia jioni nafanyanga mazoezi hata kama si mingi sana nafanyanga mazoezi kidogo Kwa sababu naelewa umuhimu wa mazoezi katika mwili wa binadamu Unamsaidia kuwa mtu mwenye nguvu.

Naam napenda kupanda milima kwa sababu kupanda milima ni njia moja ya kupatana na ulimwengu na kujuana na dunia yetu vizuri na pia ni hali moja ya mazoezi na pia inafungua akili na kufanya mtu anatulia.

Naam napenda asali sana lakini nimekawia kwa muda bila kuipata na asali ni kitu moja mzuri sana kama watu hawajui kama mtu anakaukanga midomo zake ukipaka asali utahacha kukauka mdomo Asali ni muhimu sana katika maisha yabinadamu.